Mboga ninazopenda kula ni mchicha, sukumawiki, kabichi na karoti. Napenda mboga hizi kwa sababu kwanza zinapatikana kwa urahisi na pili zina virutobisho vingi ambavyo ni muhimu kwa afya ya mwili. Kwa mfano, mchicha na sukumawiki zina vitamini nyingi kama vitamini A na cha ambazo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kulinda macho. Pia zina maadini ya chuma ambayo husaidia kuongeza damu mwilini. Kabichi ni nzuri kwa mmengenyo wa chakula kwa sababu inanyuzi-nyuzi na husaidia kuzuhia matatizo ya tumbo. Karoti kwa upande wake ni nzuri sana kwa afya ya macho na ngozi. Kwa ujumla napenda kula mboga hizi kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye nguvu, mwenye afya njema na hunisaidia kuhishi maisha bora. Ndiyo maana nahakikisha mboga ni sehemu ya mlo wangu wa kila siku.

Kinachonipa motisha kazini ni mambo kadhaa muhimu. Kwanza kabisa kupata fursa ya kufanya kazi ninayoipenda. Hunifanya niamke kila siku, nikiwa na hamasa. Ninapofanya kazi kwa bidii na kuona matokeo mazuri nahisi kirudhika na kujivunia juhudi zangu. Pili, kutambuliwa na kuthaminiwa kazini. Hunipa nguvu kubwa ya kuendelea kujituma. Neno la shukrani, pongezi, au hata maoni chanya, hunifanya nijisikie kuwa mchango wangu unamaana. Hili huniongezea ari ya kufanya kazi vizuri zaidi kila siku. Tatu, malengo ya binafsi na ya kifamilia. Hunipa motisha kubwa. Najua kuwa kazi ninayofanya hunisaidia kujenga maisha bora. Kutimiza ndoto zangu na kusaidia familia yangu. Kwa ujumla, motisha yangu kazini hutokana na mchanganyiko wa mapenzi ya kazi, kuthaminiwa na maono ya maisha bora ya badae.

Nachaji kifaa changu takribani mara moja hadi mbili kwa siku. Kulingana na jinsi ninavyokitumia. Kama siku hiyo nina matumizi mengi, kama vile kupiga simu nyingi, kutumia interneti au kuangalia video kwa muda mrefu, basi hulazimika kuchaji mara mbili ili kuhakikisha hakizimi ghafla. Lakini, kama matumizi ni ya kawaida, kama kusoma ujumbe, kupiga simu chache au kutumia programu kwa muda mfupi, basi mara nyingi nachaji mara moja tu kwa siku. hAsaa wakati wa usiku. Kufanya hivyo, hunisaidia kuanza siku mpya nikiwa na betri kamili. Kwa ujumla nachaji kifaa changu kulingana na mahitaji ya siku husika, lakini huhakikisha hakibaki bila chaji kwa muda mrefu ili kiweze kunisaidia ipasavyo katika shughuli zangu za kila siku.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza na kuboresha maisha ya kila siku. Teknolojia mpya mara nyingi huja na njia rahisi na za haraka za kufanya kazi, kuwasiliana na kutatua matatizo mbali mbali. Ninapojaribu teknolojia mpya najisikia kama ninaendana na mabadiliko ya dunia ya sasa. Pia, kujaribu teknolojia mpya hunisaidia kupanua maarifa na ujuzi wangu. Hata kama sio kila teknolojia inakua rahisi kutumia mwanzoni, kujifunza hatua kwa hatua, hunipa uzoefu mpya na kuniongeza kujiamini. Mara nyingi, teknolojia hizi hunifanya nifanye mambo kwa ufanisi zaidi na kuokoa muda. Kwa ujumla, napenda teknolojia mpia kwa sababu hunifanya niwe wazi kwa mabadiliko, nijifunze vitu vipya na niwe tayari kwa fursa zinazo kuja siku za baadae.

Nafanya marafiki wapya kwa njia mbalimbali, lakini jambo la msingi ni kuwa wazi na mwenye mawasiliano mazuri. Kwanza, huanza kwa kuwasalimia watu kwa heshima na tabasamu kwa sababu salamu nzuri hufungua mazungumuzo na kuondoa hofu. Nikiona nafasi, huanzisha mazungumuzo madogo kuhusu mambo ya kawaida kama kazi, shule au mazingira tulivu. Pili, kusikiliza kwa makini ni njia muhimu sana ya kujenga urafiki. Ninapomsikiliza mtu na kuonyesha kuwa ninajali anachosema, humfanya ajisikie kuthaminiwa. Pia, kushiriki mawazo yangu kwa uaminifu na heshima, husaidia kujenga uaminifu taratibu. Kwa ujumla, nafanya marafiki wapya kwa kuwa mkweli, mwenye uvumilivu na mwenye kuheshimu wengine. Njia hizi hunisaidia kujenga mahusiano mazuri na ya kudumu na watu wapya ninaokutana nao kila siku.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuzingatia mawasiliano mazuri, heshima na uwazi. Kwanza kabisa, uhakikisha kuwa ninasikiliza mawazo ya wenzangu kwa makini kwa sababu kila mtu anamtazamo na uzoefu wake. Kusikiliza hunisaidia kuelewa malengo la pamoja na kuchangia kwa njia inayofaa. Pili, hugawanya majukumu kwa usawa na kulingana na uwezo wa kila mshiriki. Hii husaidia kazi kufanyika kwa ufanisi na kupunguza migongano isiyo ya lazima. Pia hua tayari kusaidia pale inapo hitajika na kupokea msaada kutoka kwa wengine bila kujiona dhaifu. Kwa ujumla, nafanya kazi ya ushirikiana kwa kujenga mazingira ya kuaminiana, kushirikiana kwa thati na kuwasiliana mara kwa mara. Njia hii husaidia timu kufika malengo yake kwa mfanikio na kwa mshikamano.

Natumia muda wangu wabure kwanjia zenye kunipa mapumziko, furaha na maendeleo binasfi Kwanza, napenda kusoma vitabu au makala mbali mbali. Kwa sababu, kuna nisaidia kuongeza maarifa na kunifanya nijifunze mambo mapia. Kusoma pia, unipa utulivu wa mawazo bada ya shuguli za siku. Pili, utumia muda wangu wabure kusikiliza muziki au kuangalia vipindi vya elimu na burudani. Hii unisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Wakati mwingine, napenda pia kufanya mazuezi mepesi au kutembea ili kuimarisha afya ya mwili. Kwa jumla, natumia muda wangu wabure kwa shuguli zinazo weka katikati hali nzuri ya kiaafya, kiaakili na kihisia. Mda huu unisaidia kujipanga apya na kuatayari kwa majukumu mengine ya kila siku.

Kwa kawaida, nakunywa kati ya glasi sita hadi nane za maji kwa siku. Ingawa kiasi hicho kinaweza kubadilika kulingana na hali ya siku. Kama kuna joto kali, nafanya kazi nzito, au nafanya mazoezi, huongeza kiasi cha maji, ninachokunywa ili kuzuia upungufu wa maji mwilini. Ninakunywa maji kwa nyakati tofauti za siku. Kama vile, asubuhi baada ya kuamka, kabla na baada ya kula, na pia jioni. Kufanya hivyo, hunisaidia mwili kufanya kazi vizuri, kuboresha mmengenyo wa chakula na kueka ngozi katika hali nzuri. Maji pia, hunisaidia kuondoa uchovu na kunifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi. Kwa ujumla, kujitahidi kunywa maji ya kutosha kila siku, ni jambo muhimu sana kwa afya, ndiyo maana najikumbusha mara kwa mara kunywa maji. Hata kama sijiskii kiu sana.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujijua, kujifunza na kuboresha hatua kwa hatua. Kwanza kabisa, hujitathmini na kutambua maeneo ambayo ninachangamoto au ninahitaji kuboresha. Kufanya hivyo, hunisaidia kuepuka kurudia makosa na kunipa mwelekeo kujifunza. Pili, kutafuta ushauri na msaada kutoka kwa wenzangu au wasimamizi pale inapohitajika. Kuomba msaada sio dalili ya udhaifu, bali ni njia ya kujifunza na kukuwa kitaaluma. Pia, kujitahidi kujifunza kupitia mafunzo, kusoma au kufanya mazoezi zaidi ili kuimarisha ujuzi wangu. Kwa ujumla, ninachukulia udhaifu kama fursa ya kujiboresha, kwa kuwa mvumilivu, myenyekevu na mwenye niya ya kujifunza naweza kubadilisha udhaifu wangu kuwa nguvu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kazini.

Kumbukumbu nzuri zaidi za shule ni wakati wakucheza na marafiki na kushirikiana katika shughuli za darasa. Nakumbuka jinsi tulivyokuwa tukijifunza pamoja, tukibadilishana mawazo na kusaidiana katika miradi ya majaribio. Hii ilinifanya nijisikie kuwa sehemu ya kikundi na kunifanya nifurahi kila siku shuleni. Pia nakumbuka shughuli za michezo na tamasha za shule. Tulicheka sana, tukashindana kwa furaha, na mara nyingine hata kushinda zawadi ndogo Kila tukio liliweka kumbukumbu nzuri na kuimarisha urafiki wetu Zaidi ya yote, nakumbuka walimu waliotufundisha kwa moyo mzima na kutuhamasisha kujifunza Walituonyesha kuwa elimu sio tu masomo, bali pia ujuzi wa maisha Kwa ujumla, kumbukumbu hizi zimenifanya nijivunie shule na kuniacha furaha na kipekee, ya ushauri na urafiki wa siku za shule.

Aina ya keki ninayoipenda, ni keki ya chokoleti. Kwa sababu ina ladha tamu na inafaa kwa hafla mbalimbali. Napenda jinsi chokoleti inavyofanya keki kuwa laini, tamu na kufurahia kila kipande unapokila. Pili, keki ya chokoleti inaweza kuchanganywa na matunda au njugu ambayo huongeza latha na virutubisho kidogo. Kila mara ninapokula keki hii, unipa furaha ndogo ndogo na kufanya tukio la kula keki liwe la kipekee. Iwe ni sherehe au siku ya kuzaliwa au wakati wa kawaida tu. Kwa jumla, napenda keki ya chokoleti kwa sababu ni tamu inanifurahisha na hunifanya nijisikie vizuri kila napokikila kipande.

Bayo ningependa kuitembelea ni inchi ya Japan. Kwa sababu, ni inchi yenye mchanganyiko wa kipekee kati ya teknolojia ya kisasa na utamaduni wa kale. Nimesikia kuwa mitaa yake ni safi, usafirishaji ni wa haraka na rahisi, na kuna maeneo ya kuvutia sana ya asili na maji mikubwa. Pia napenda utamaduni wao wa kipekee kama vile samurai, shodo na tamaduni za chakula kama sushi na ramen. Hii inanikosha furaha ya kipekee ya kujifunza mambo mapya na kuona maisha kutoka mtazamo tofauti. Zaidi ya yote ningependa kuona mandhari ya milima, bustani za cherry blossom na miji ya kisasa kama Tokyo na Kyoto. Ambayo hutoa mchanganyiko mzuri wa utulivu na shuguli za kisasa. Kwa ujumla, kutembelea Japani kungekua fursa ya kujifunza, kufurahia na kupata kumbukumbu zisizo sahaulika.

Timu bora ya kiragbi wa kimarekani ni USA Eagles, ambayo ni timu ya kitaifa ya marekani katika rugby. Timu hii imekua ikihusiana na maendeleo ya kiragbi inchini ya marekani na kushiriki mashindano makubwa duniani, ikiwemo rugby world cup na mashindano ya Pan-American games. USA Eagles inawachezaji wenye nguvu, binu za haraka na nidhamu ya hali ya juu. Timu hii inajivunia ushirikiano mzuri wakikundi, binu za mashambulizi na ulinzi dhabiti. Jambo linalo wafanya kuwa tishio kwa timu za kimataifa. Zaidi ya hayo, Eagles pia imechagiza maendeleo ya kiragbi inchini marekani kwa kueka vijana na wachezaji wachanga kwenye mashindano ya kitaifa na kimataifa. Mshikamano katika kiragbi wa marekani na inavutia mashabiki kwa nguvu zao na juhudi wanazo zitumia uwanjani.

Mimi ninaona napendelea kufanya kazi vizuri zaidi katika muda wa asubuhi mapema hadi mchana. Wakati huu akili yangu iko makini zaidi nina nguvu za kutosha na mawazo yangu yamepumzika vizuri baada ya kulala. Kwa kawaida napata urahisi wa kukamilisha kazi ngumu au inayohitajika kwa umakini mkubwa katika kipindi hiki. Hata hivyo, kuna wakati napendelea kufanya kazi usiku wa mapema, hasa pale ambapo kuna utulivu na hakuna usumbufu kutoka kwa watu au simu. Wakati huu, hunisaidia kuzingatia vizuri na kumalizia kazi bila kuchanganyikiwa. Kwa ujumla, muda wa kufanya kazi vizuri unategemea hali ya mwili na akili. Lakini napendelea asubuhi au usiku wa mapema kwa sababu hunipa umakini, tija na utulivu wa kufanya kazi kwa ufanisi.

Ndio, napenda kusikiliza redio kwa sababu ni chanzo kizuri cha, habari, burudani na elimu. Redio unisaidia kupata taarifa za kila siku kama habari za kitaifa na kimataifa. Hali ya hewa na mambo yanayo endelea katika jamii pia. Pia, vipindi vya mazungumuzo unisaidia kuelewa mitazamo tofauti kuhusu maswala mbalimbali ya maisha. Pia, napenda redio kusababu ya muziki na burudani. Kusikiliza nyimbo hunifanya nijisikie nikiwa na furaha au utulivu. Asa, ninapokuwa nimechoka au napumzika. Wakati mwingine, vipindi vya ucheshi, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nicheke. Kwa ujumla, kusikiliza redio ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu hunipata taarifa, huniburudisha na hunifanya nijisikie karibu na jamii inayo zunguka.

Wakati ni na msongo wa kazi, napendelea kupumzika kidogo na kupanga upya mawazo wa yangu. Kwanza, kujaribu kuchukua dakika chache kupumzika kama kunywa maji au kutembea kidogo, ili kupunguza msongo wa mawazo na kupata mtazamo mpya. Pili, kuorodhesha kazi zangu na kupanga kipau mbele. Kuandika kazi kwa mpangilio wa muhimu hadi ya chini kunisaidia kuthibiti msongo wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Wakati mwingine, huwasiliana na wenzangu au msimamizi kupata msaada au ushauri. Jambo linalopunguza shinikizo la kazi pekee. Zaidi ya yote ujaribu kutumia mbinu za kupumzika za kisaikolojia. Kama kupumua kwa kina au kufikiria mambo chanya. Hii, usaidia akili yangu kubaki mtulivu na kuongeza uwezo wa kukabiliana na changamoto. Kwa jumla, ninashugulikia msongo wa kazi kukupumzika, kupanga na kutumia mbinu za akili ili kubaki natija na utulivu.

Kifacha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu janja. Simu hii imenisaidia sana katika maisha ya kila siku kwa sababu inanirimarisha mawasiliano, kazi na kupata tarifa muhimu kwa haraka. Kupitia simu janja, naweza kupigia na kupokea simu, kutumia ujumbe na kuwasiliana na watu mbalimbali bila usumbufu. Pia, simu janja hunisaidia katika kazi na masomo. Kwa sababu, naweza kutumia interneti, kutafuta tarifa, kujifunza mambo mapia na kutumia programu mbalimbali za kazi. Kwa mfano, naweza kupanga ratiba zangu, kueka kumbu kumbu na hata kufanya malipo au miamala ya kifedha kwa urahisi. Kwa ujumla, simu janja ni kifa muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu unifanya niwe na mawasiliano ya karibu ni pate tarifa kwa wakati na kuendesha shuguli zangu za kila siku kwa ufanisi.

Wakati umeme unapokatika, kwanza hufanya kupumzika kidogo na kuangalia mazingira napendelea kutuliza mawazo yangu na kuhakikisha vifaa vyangu vyote ambavyo vinatumia umeme haviwezi kuharibika, pili kujaribu kutafuta njia mbadala na kuendelea na kazi au burudani Kwa mfano, naweza kutumia simu au betri ya ziada, taa ndogo, au hata kusoma kitabu au kufanya mazoezi mepesi. Hii husaidia kuhakikisha siku yangu inaendelea bila kupoteza muda mwingi. Zaidi ya yote, wakati mwingine, napendelea kufanya shughuli zisizotegemea umeme, kama kuzungumza na familia au kupanga mipango wa siku zijazo. Kwa ujumla napanga upya shughuli zangu kuwa umakini na vifaa na kutumia muda huo kwa njia yenye manufaa zaidi hadi wakati umeme utakaporudi.

Ndiyo, napenda hesabu. Kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa kina na kwa mpangilio. Hesabu unifundisha namna ya kutatua matatizo, hatua kwa hatua. Jambo ambalo halisaidi tu darasani, bali pia katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, kutumia hesabu hunisaidia kupanga bajeti, kusimamia muda na kufanya maamuzi sahihi. Pia napenda hesabu kwa sababu hunipa changamoto za kiakili kila tatizo linapopatikana suluisho na hisi kuridhika na kujiamini zaidi hesabu hunijengea uvumilivu na kunifundisha kutokata tama hata jambo linapo onekana ngumu mwanzoni. Kwa ujumla, napenda hesabu kwa sababu hunijenga kiakili, kunisaidia katika matumizi ya vitendo na kunifanya niwe na uwezo mzuri wakufikiri na mantiki na ufanisi.

Wakati wa mapumziko kazini, napendelea kupumzika na kurudisha nguvu za mwili na akili. Kwanza, huondoka kwenye eneo la kazi kidogo nikitumia muda kupumua, kunywa maji au kinywaji kingine. Na mara nyingine, kula chakula kidogo ili kuimarisha nishati. Pili, napenda kutumia muda huu kuzungumuza na wenzangu kwa njia ya kirafiki. Mazungumuzo mandogo husaidia kupunguza msongo wa kazi na kunifanya nijiskie vizuri kihisia. Wakati mwingine, hujaribu kufanya mazoezi mepesi au kutembea kidogo ili kuimarisha mwili na kupunguza uchovu. Kwa ujumla, napanga mapumziko yangu ili kupumzika kurudishia nguvu na kujiandaa kwa kazi zinazofuata. Hili husaidia kuwa na ufanisi zaidi na kudumisha afya ya mwili na akili kazini.

Ningependa kujifunza kijapani, kwa sababu ni lugha yenye utambulisho wa kipekee na inahusiana na utamaduni tajiri wa japani. Kijapani kina herufi na alama tofauti, kama hiragana, katakana na kanji. Ambazo, zinanifanya nijifunze njia mpya ya kufikiria na kuandika. Pia, kujua kijapani, kunanipa fursa ya kuelewa tamaduni, historia na mawasiliano ya moja kwa moja na watu wa Japani. Hii itasaidia sana ikiwa nitatembelea nchi hiyo au kufanya kazi zinazohusiana na watu wa kijapani. Kwa ujumla, kujifunza kijapani, kunanipa changamoto nzuri, kunapanua maarifa yangu na kunanisaidia kuelewa dunia kwa mtazamo mpya na wa kipekee.

Hapana, sijawai kusafiri kwa ndege, lakini ningependa kujaribu siku moja. Kusafiri kwa ndege, kuna vutia kwa sababu kuna punguza muda wa safari, kwa mbali kuliko usafiri wa barabara, na pia kunatoa fursa ya kuona mandari nzuri kutoka angani. Ingawa sijawai kusafiri kwa ndege, napendelea kujifunza kuhusu safari za ndege, kama taratibu za usalama, jinsi ndege zinavyo fanya kazi na inchi ambazo mtu anaweza kufika haraka. Nikipata fursa ya kwanza ya kusafiri kwa ndege, ningependa kuhipata kwa njia ya utulivu, nikiwa tayari, kisaikolojia na kimaandalizi. Kwa ujumla, ingawa sijawai kusafiri kwa ndege nina hamu kubwa ya kujaribu kuona dunia kutoka angani na kupata uzoefu mpya wa kusafiri.

Somo ninalopenda shuleni ni somo la biashara kwa sababu linanifundisha jinsi ya kusimamia, rasilimali, kupanga bajeti na kufanya maamuzi ya kifedha kwa ufanisi. Kupitia somo hili, nimejifunza mbinu za kuanzisha biashara ndogo, kuandika ripoti za kifedha na kuelewa jinsi soko linavyofanya kazi. Pili, somo la biashara linanifundisha uwekaji wa malengo nidhamu ya kifedha na ubunifu. Hii ni muhimu sio tu kwa masomo bali pia kwa maisha ya kila siku Kwani unaweza kufanikisha chochote bila kupanga vizuri rasilimali zako Kwa ujumla napenda somo la biashara kwa sababu linanipa ufahamu wa vitendo hUnilea kiakili ya biashara na kunisaidia kujiandaa kwa maisha ya baadae.

Zoezi nzuri ni lilo lijenga ni kufanya mwali kwa siku tano kila wiki wakati wa asubui. Nilianza zoezi hii kwa sababu nilitaka kuimarisha afya yangu, kuongeza nguvu mwilini na kuanza siku kwanjia yenye tija. Kila asubui napanga muda watakribani dakika salasini adi arubaini na tano kufanya mwali. Ni kizingatia mwendo sahihi na kupumua vizuri. Zoezi hili limenisaidia kuwa nanguvu zaidi, kushughulikia shughuli za siku kwa urahisi na kuboresha mtazamo wangu wa afya kwa ujumla. Zaidi ya hayo, zoezi hili pia limenilea nidhamu na udhabiti kwa sababu inahitaji kujitolea kufanya kila siku bila kukosa kwa jumla. Zoezi la mwali na subuhi ninjia nzuri ya kuanza siku vizuri, kuboresha afya na kujenga tabia ya kufanya zoezi kwa utaratibu.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni wa kawaida na unanisaidia kuanza siku vizuri. Kila asubuhi, napenda kuchukua kikombe cha kahawa au chai baada ya kuamka. Mara nyingi nikitumia muda huu kupumzika kidogo na kupanga mawazo yangu kwa siku inavyokuja. Pili, napenda kufurahia kikombe hicho kwa utulivu. Mara nyingine ni kisoma habari. Kufikiria mpango wa kazi au kuzungumza na familia. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu na mwenye nguvu, badala ya kuanza kwa haraka na msongo. Zaidi ya yote, wakati mwingine, hufanya kahawa au chai kuwa sehemu ya muda wa kupumzika kazini. Nikipumzika kati kati ya kazi au baada ya kazi nzito, kwa jumla, utaratibu huu wa kahawa au chai ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Unaniweka katika hali nzuri, kiafya na kisaikolojia na hunisaidia kuwa natija zaidi.

Sera muhimu ya kampuni nayo yiona ni sera ya maadili na uwajibikaji. Sera hii husaidia kuhakikisha kuwa wafanya kazi wote wanashirikiana kwa heshima, uwazi na uwajibikaji katika kila shuguli ya kazi. Inasaidia pia kunda mazingira ya kazi yenye haki na usawa. Ambapo kila mtu anaheshimiwa na malengo ya kampuni ya nafikiwa kwa njia sahihi. Pili, sera hii utoa miongozo ya jinsi ya kushugulikia changamoto, migongano na maamuzi magumu. Kwa kuwa, kila mtu anafuata miongozo hii inasaidia kupunguza migongano, kuongeza ufanisi na kujenga timu imara. Kwa jumla, sera ya maadili na wajibikaji ni muhimu kwa kampuni yoyote kwani huchangia mafanikio ya muda mrefu, hufanya kazi iwe ya tija na huimarisha heshima na mshikamano miongoni mwa fanyikazi.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu na mpangilio mzuri, kwa sababu unisaidia kuwa na amani ya mawazo na kuzingatia ninachofanya. Mahali penye kelrle nyingi au vurugu hunifanya nichoke haraka, lakini nikikaa sehemu tulivu nahisi nafuu na nakuwa na umakini zaidi. Pia napenda mahali palipo safi na penye hewa safi, kama bustani, na inayo ya kijani au chumba chenye mwanga wa kutosha. Mazingira kama haya hunifanya nijisikie vizuri kiafya na kihisia na huniongezea hamasa ya kufanya kazi au kupumzika. Kwa ujumla napenda kuwa mahali penye amani, usalama na mazingira mazuri. Kwa sababu hunisaidia kupumzika, kufikiria vizuri na kufurahia muda wangu kwa utulivu.

Shughuli zangu za wikendi ni mchanganyiko wa kupumzika, burudani na kujifunza. Kila wikendi napenda kuanza siku zangu kwa utulivu kama vile kufanya mazoezi mepesi au kutembea kidogo. Jambo linalonisaidia kuimarisha mwili na kupata nishati. Baada ya hapo, napenda kutumia muda wangu kufanya mambo ninayoyapenda kama kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kuangalia vipindi vya elimu na burudani. Mara nyingine napenda pia kutembelea familia au marafiki, kuzungumza na kushirikiana nao, jambo linalo ongeza furaha na mshikamano. Zaidi ya yote, napenda kutumia muda wa wikendi, kupanga wiki inayofuata, kupanga kazi na kutathmini mafanikio yangu, ili kuanza wiki mpya kwa tija. Kwa jumla, wikendi zangu ni muda wa kupumzika, kufurahia maisha na kujiandaa kwa changamoto za siku zijazo.

Ni najikinga na jua kali kwa kutumia njia kadhaa za tahadhari. Kwanza, napendelea kuvaa mavazi yenye rangi nyepesi na ya muanga kama shati zenye mikono merefu. Ambazo ni hatari kupunguza mwangaza wajua na kuzuia mwili kupoa kwa haraka. Pia, hufunika sehemu nyeti za mwili kama kichwa na shingo kwa kofia au kofia yenye upinde. Pili, napendelea kutumia krimu ya jua yenye SPF kwenye sehemu zi nazoweza kuonyeshwa kama mikono, uso na shingo. Hii, husaidia kulinda ngozi yangu kutokana na mionzi ya UV ambayo inaweza kusababisha kuchomwa na hatari ya ugonjwa kwa ngozi baadae. Zaidi ya hayo napunguza kusalie nje ya nyumba wakati jua liko kali zaidi hasaa kati ya saa nne asubuhi na saa kumi jioni na kujaribu kuwa kwenye kivuli au kutumia vivuli vya pembeni. Kwa jumla, ninajikinga na jua kali kwa mavazi sahihi, krimu ya jua na kuepuka jua kali moja kwa moja ili kulinda afya yangu na ngozi yangu.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu kunanipa fursa ya kuwa karibu na asili na kupumzika kisaikolojia. Napenda kuona mimea ikikuwa, mauwa yanapochanua na mboga au matunda yakikomaa, jambo linalolipa furaha na kuridhika. Pili, kulima bustani kunanifundisha uvumiliu, nidhamu na utunzaji wa mazingira. Lazima nipange maji kujua aina za mimea na kushugulikia changamoto kama wadudu au hali ya hewa. Jambo, linalonilea ujuzi na muamko wa utendaji. Zaidi ya yote, napenda bustani kwa sababu inatoa tunda au mboga zenye afya na kunisaidia kuwa na mlo bora. Kwa jumla, kulima bustani ni shuguli inayonifurahisha kunilea tabia nzuri na kunisaidia kuishi maisha yenye afya na amani.

Kumbukumbu ya kutisha zaidi niliyo nayo ni wakati nilipokuwa ni kisafiri na kukosa mwelekeo. Nilipotea katika eneo jipya. Na ghafla nikajikuta nimezungukwa na maeneo ambayo siyajui vizuri na watu walio kuwa wengi. Hali hiyo ilinifanya nijisikie hofu kidogo kwa muda asa kwa sababu sikujua ni wapi pa kuenda au jinsi ya kupata msaada. Hata hivyo, kumbukumbu hiyo pia ilinifundisha kudumisha utulivu, kufikiria kwa makini na kutafuta msaada kwa heshima. Nilijifunza kutumia ramani, kuuliza mwelekeo kwa watu wenyeji na kuwa makini na mazingira yangu. Kwa jumla, ingawa ilikuwa kumbukumbu ya kutisha mwanzoni ilinibadilisha kuwa mtu makini, mnyenyekevu na mwenye uwezo wa kushugulikia changamoto za ghafla.

Ninapowatia moyo wenzangu, kwanza hutumia maneno chanya na yenye kutia moyo. Huwa nawapongeza wanapofanya kazi vizuri. Hata kama ni jambo dogo, kwa sababu pongezi huongeza kujiamini na hamasa ya kuendelea kujituma. Maneno mazuri hufanya mtu ajisikie kuthaminiwa na kuona kuwa juhudi zake zina maana. Pili, huwa tayari kusikiliza na kusaidia. Nikiwaona wenzangu wanapitia changamoto, huwasikiliza kwa makini na kuwapa moyo kuwa wanaweza kushinda hali hiyo. Wakati mwingine, ushauri mdogo au msaada wa vitendo husaidia sana kupunguza msongo na kuwapa nguvu mpya. Kwa ujumla, ninawatia moyo wenzangu kwa kuwa mfano mzuri, kushirikiana na kuwaonyesha heshima na uwelewa. Hii husaidia kujenga mazingira ya kazi yenye mshikamano, ari na mafanikio ya pamoja.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa kupumzika, kufurahia na kufanya mambo ninayoyapenda. Kwanza, napenda kuchukua muda wa kupumzika kikamilifu, kama kulala kwa utulivu, kusoma vitabu, au kusikiliza muziki ili kuondoa uchovu wa kazi au shule. Pili, napenda kutumia likizo kutembelea familia, marafiki au sehemu za burudani. Hii hunisaidia kuungana na wapendwa wangu na kuunda kumbukumbu nzuri. Mara nyingine napanga shughuli ndogo za kujifunza au maendeleo binafsi kama kufanya mazoezi, kujifunza lugha mpya au kujitahidi katika kipaji changu. Kwa jumla, ninajistawasha wakati wa likizo kwa kupumzika, kufurahia maisha na kujiandaa kisaikolojia na kihisia kwa changamoto za siku zijazo. Likizo ni muda wa kurekebisha nguvu, furaha na mpango wa maisha.

Ninahifadhi data yangu katika sehemu mbali mbali kwa usalama na urahisi wakuipata. Kwanza kabisa, huifadhi data muhimu kwenye simu au kompyuta yangu. Hasaa, faili zinazohitaji mara kwa mara kama nyaraka, picha na kumbukumbu za kazi. Huwa napanga mafaili haya vizuri ili yawe rahisi kuyapata wakati wowote napozitafuta. Pili, hutumia hifadhi ya mtandaoni maarufu kama cloud, kama Google Drive au huduma nyingine zinazofanana. Hii hunisaidia kuhifadhi data kwa usalama zaidi na kunipa uhakika kwamba hata nikibadilisha kifaa au vifaa zikiharibika bado nitaweza kupata taarifa zangu. Pia, cloud huniruhusu kufikia data yangu popote pale penye interneti. Kwa ujumla, ninahifadhi data yangu kwa kuchanganya hifadhi ya kifaa na hifadhi ya mitandaoni. Ili kuhakikisha usalama, urahisi na uendelevu wa taarifa zangu muhimu.

Ninao hitaji kuimarisha ni ushirikiano na mawasiliano kazini. Ingawa ninaweza kufanya kazi binafsi vizuri, imegundua kuwa kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu, kunahitaji mbinu za kipekee za kueleza mawazo, kusikiliza kwa makini au kushirikiana na wengine katika maamuzi. Pili, napenda kuimarisha ustadi wa kupanga muda na kipaumbele. Mara nyingi, kazi nyingi zinapofika kwa wakati moja, ninahitaji mbinu bora za kupanga shuguli ili kuhakikisha kila kitu kinakamilika bila msongo au kuchelewa. Kwa jumla, kuimarisha ujuzi wa ushirikiano, mawasiliano na kupanga muda kuna nisaidia kuwa mfanya kazi bora zaidi, kuongeza ufanisi watimu na kushugulikia changamoto za kazi kwa urahisi na uzabiti.

Ningependa kutembelea piramidi za misri, hasa zile za giza, kwa sababu ni sehemu za kihistoria zenye hadhi ya kipekee duniani. Sehemu hii inanikosha sana kwa sababu inadhihirisha ujuzi, ubunifu na nidhamu ya watu wa zamani katika ujenzi na tamaduni zao. Pili, kutembelea piramidi kunanipa fursa ya kujifunza historia ya kifarao, maisha ya kale na teknolojia ya zamani. Ambazo zilitumika katika ujenzi wa majengo makubwa bila mashine ya kisasa Pia mandhari ya eneo hilo ni ya kipekee na hutoa uzoefu wa kipekee kwa kuona mambo iliyojengwa mamia ya miaka iliyopita Kwa ujumla kutembelea piramidi za misri kungekua changamoto ya elimu na ya kufurahisha Kunanipanua maarifa yangu ya kihistoria na kuniacha kumbu kumbu zisizo sahaulika.

Ninapendelea vyatu vilivyo rahisi na vyenye starehe kama vile sneakers au vyatu vya michezo. Hii ni kwa sababu viatu hivi hufanya niwe uhuru kusogea, kufanya shuguli za kila siku, na pia vinapendeza kwa mtindo wabkawaida. Pili, napenda vyatu vinavyofaa kwa mazingira mbalimbali. Vinaweza kuwa vya shule, kazini au hata burudani na marafiki. Viatu vizuri husaidia kulinda miguu na kuepuka majeraha. Jambo muhimu hasa pale ninapokuwa nikitembea kwa muda mrefu huwa kufanya mazoezi. Kwa ujumla napendelea viatu vyenye starehe, urahisi na mtindo mzuri. Kwa sababu vinafanya nijisikie vizuri kujiamini na kuwa tayari kwa shuguli za kila siku.

Napendelea kusoma habari mitandaoni, kwa sababu unipa taarifa za haraka na za kisasa kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kupitia mitandao naweza kupata habari za kila aina kama siyasa, michezo, teknolojia na burudani, bila kusubiri gezeti kuchapishwa. Pili, habari mitandaoni uniwezesha kuchambua, kulinganisha na kupata maoni tofauti kutoka vyanzo vingi, jambo linaloongeza uelewa wangu na kunisaidia kufanya maamuzi sahihi. Kwa mfano, naweza kusoma makala kuona video za habari au kupata takwimu na uchambuzi wa kikina. Kwa jumla, napendelea habari mitandaoni kwa sababu ni haraka rahisi na inapanua maarifa yangu zaidi kuliko kusoma gazeti la kawaida.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uwezo wakuongoza kwa heshima, uwazi na mfano wa matendo. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa mnyenyekevu, mkarimu na mwenye kusikiliza wengine. Ili wafanyakazi au wafuasi wake, wajisikia kuthaminiwa na kushirikishwa katika maamuzi. Pili, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na maono na uwezo wakupanga akielekeza timu au shirika kuelekea malengo kwa njia yenye mpangilio na tija, nidhamu, uwajibikaji na ushabiti pia ni sifa muhimu zinazomsaidia kiongozi kushughulikia changamoto bila kuathiri morali ya timu Kwa jumla, kiongozi mzuri ni mchunguzi, msikivu, mwenye uwazi na kimsingi anayo heshima. Sifa hizi husaidia kujenga mshikamano, kuongeza ufanisi na kuhakikisha kila mtu anashirikiana kwa moyo moja kufanikisha malengo ya pamoja.

Napenda kuwa mahali tulivu, safi na yenye mpangilio mzuri kwa sababu hunisaidia kupumzika na kuwa makini na kazi au shughuli ninazo zifanya. Mahali penye kirele nyingi au vurugu hunifanya nihisi uchovu haraka lakini nikikaa sehemu tulivu na hisi urudivu na nishati ya kutosha. Pili, napenda mahali palipo na mazingira ya asili kama bustani, miti au eneo lenye hewa safi. Mazingira kama haya hunisaidia kupumzika kisaikolojia, kufikiria kwa urahisi na kupata mtazamo mzuri wa maisha. Kwa ujumla, napenda kuwa mahali pa aina penye amani, usalama na mazingira mazuri. Kwa sababu hunisaidia kuwa mtulivu na kuendelea na shughuli zangu kwa ufanisi bora.

Katika kazi yangu, nataka kufikia hatua ya kuwa mtaaluma na kiongozi anayeminika katika eneo langu la kazi. Lengo lango ni kukuza ujuzi wangu hatua kwa hatua, kupata uzoefu wakutosha na kufanya kazi kwa bidii ili kutoa matokeo bora yanayo leta mchango chanya kwa taasisi au jamii ninayo hudumia. Pia, natamani kukua kituaaluma kwa kujifunza mambo mapya, kuhudhuria mafunzo na kujiendeleza kulingana na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya soko la ajira. Kupitia hilo, ningependa kufikiria nafasi yenye majukumu makubwa zaidi. Ambapo, naweza kufanya maamuzi, kungoza wengine na kusaidia timu kufika malengo yake. Kwa ujumla, ninataka kufikia mahali ambapo kazi yangu inaleta maana, inanitambua kama mtaaluma na inaniruhusu kukua binafsi na kitaaluma. Huku nikitoa mchango wa kudumu kwa maendeleo ya shirika na jamii kwa ujumla.

Ninashughulikia makosa kazini kwa utulivu, uwazi na kujifunza. Kwanza napima tatizo kwa makini ili kuelewa kilichosababisha kosa hilo. Badala ya kukimbilia kulaumu wengine au kuendelea kwa haraka. Hii usaidia kutafuta suluisho sahihi na kuhakikisha kosa halirudii. Pili, uwasiliana kwa uwazi na wenzangu au msimamizi pale inapohitajika. Nikikubali kosa langu na kueleza hatua, ninazochukua kurekebisha hali. Hii, usaidia kujenga kuaminiana na heshima kazini. Badala ya kuhisi aibu au kujaribu kuficha kosa. Zaidi ya yote, ujifunza kutokana na kosa hilo nikitumia uzoefu huo kuboresha ujuzi wangu nidhamu au utendaji kazini. Kwa jumla, kushugulikia makosa kwa utulivu, uwazi na kujifunza kunisaidia kuwa mfanyikazi bora na kuendeleza tija kazini.

Napenda mbwa kwa sababu ni wanyama wenye uaminifu na urafiki mkubwa kwa binadamu. Mbwa wanajulikana kwa kulinda wamiliki wao na kuwa karibu nao wakati wote. Jambo linalo nifanya nijisikie salama na kupendwa Pia ni wanyama wanaopenda kucheza na kushirikiana hivyo huleta furaha nyumbani. Pia, mbwa humsaidia kuwa mwenye shuguli na nidhamu kwa sababu wanahitaji kutunzwa, kupewa chakula na kutembea mara kwa mara. Hii hunifanya niwe na ratiba na pia kunisaidia kufanya mazoezi ya mwili bila kujitambua. Kwa ujumla, napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu, wachangamfu na wanaoleta furaha na hushiriki mzuri katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, ninasoma gazeti mara kwa mara, lakini napendelea kuchanganya na kusoma habari mtandaoni. Kusoma gazeti kunanipa habari za kitaifa na jumla za jamii, na pia kunasaidia kuelewa muktadha na mambo yanayotokea karibu na eneo langu. Pili, kusoma gazeti kunanifundisha kusoma kwa makini, kuchambua taarifa na kupata maoni tofauti, kupitia makala na maoni ya waandishi. Hii hunisaidia kuwa na mtazamo mpana kuhusu maswala mbalimbali ya maisha, siasa na uchumi. Kwa jumla, kusoma gazeti ni njia nzuri ya kubaki na taarifa kuongeza maarifa na kuelewa dunia inayo zunguka. Hasa pale unahitajika taarifa ya zenye uhalisia na kwa kina.

Ningependa kujaribu mchezo ambao unajulikana kama makonde, almaarufu boxing. Kwa sababu ni mchezo unaochanganya nguvu, kasi na nidhamu. Boxing sii tu mchezo wa mwili, bali pia unalenga kukuza utadhiti wa akili, umakini na mbinu za kujilinda. Hii inanikosha sana kwa kuwa ni njia nzuri ya kujenga afya, kuongeza stamina na kujifunza utadhabiti wa hali na kushindana. Pili, mchezo huu unafundisha uvumilivu na nidhamu. Kwa sababu, unahitaji mazoezi makali kuzingatia mwendo sahihi na kushugulikia changamoto hatua kwa hatua. Kwa mtu anaye penda changamoto na kujifunza mbinu mpya Boxing ni chaguo nzuri sana. Kwa jumla, ningependa kujaribu boxing kwa sababu inahusisha afya, nidhamu, ujasiri na changamoto ya kiakili na kimwili na hunipa uzoefu mpya wa kufurahisha na kujenga nguvu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye virutubisho muhimu kwa afya ya mwili. Maziwa ya na kalsiamu ambayo husaidia kuimarisha mifupa na meno. Pamoja na protini inayo saidia kujenga na kurekebisha misuli. Kwa hiyo, kunywa maziwa hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye afya. Pia, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni rahisi kuyapata na kuyatumia. Naweza kuyaanywa peke yake au kuyachanganya na chai kahawa au nafaka. Hii hunifanya yawe sehemu ya kawaida ya mlo wangu kwa kila siku. Kwa jumla napenda kunywa maziwa kwa sababu inanisaidia kiafya ni rahisi kutumia na huniongezea nguvu katika shughuli zangu za kila siku.

Ndio, napenda kununua vitu mitandaoni. Kwa sababu, ni rahisi na huokoa muda. Kupitia ununuzi wa mitandaoni naweza kuangalia bidha mbalimbali nikiwa nyumbani au kokote kulinganisha bei na kuchagua kile kinacho nifa bila kukimbilia madukani. Pia, kununua vitu mitandaoni hunipa uhuru wa kuchagua na taarifa nyingi. Naweza kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kununua. Jambo linalo saidia kufanya uamuzi sahihi. Mara nyingi pia hupata ofa au punguzo ambalo hunisaidia kuokoa pesa. Kwa ujumla napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, haraka na inaniwezesha kufanya manunuzi kwa ufanisi katika maisha ya kila siku.

Mfanya biashara bora zaidi ambaye ningependa kufanya kazi naye ni Elon Musk. Kwa sababu, ni mtu mbunifu, jasiri na mwenye maono makubwa ya siku za usoni. Alijitolea kuanzisha na kuendeleza kampuni kama ile Tesla na SpaceX. Ambazo, zimebadilisha sekta ya magari na anga wa teknolojia mpya na mbinu zisizo za kawaida. Kile kinachomtambulisha ni ushindani wake kwa kudumu na kujituma bila kuchoka. Pamoja na uwezo wake wa kutafta suluhisho hata pale changamoto zinapokuwa kubwa. Kwa mfano, kupitia Tesla alibadilisha tasnia ya magari ya umeme kuwa maarufu na yenye mvuto. Huku SpaceX ikionyesha kuwa usafiri wa anga unaweza kuwa wa kibiashara na wa kisasa. Kwa ujumla, ningependa kufanya kazi na kufanya biashara kama Elon Musk, kwa sababu ananijengea motisha, unifunza mbinu za ubunifu na kuniacha na maono ya kufanya kazi kwa bidii. Kimaendeleo na kwa maana kubwa zaidi ya kitaifa na kimataifa.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, ninazingatia mawasiliano ya wazi, mpangilio na nidhamu. Kwanza, hutumia zana za mitandaoni kama barua pepe, programu za video kama vile Zoom au Teams na programu za kushirikiana faili kama Google Drive ili kuhakikisha kila mtu anafahamu majukumu yake. Pili, huweka ratiba na malengo wazi, kila mtu anajua lini kazi lazima itimizwe ni nani anayeshugulikia sehemu gani na jinsi ya kuripoti maendeleo. Hii usaidia kupunguza mchanganyiko na kuhakikisha timu inashirikiana kwa ufanisi licha ya kutokuwepo kando. Zaidi ya hayo, hujaribu kushirikiana mara kwa mara na kuonyesha mshikamano. Hii inaweza kuwa kwa kuzungumuza mara kwa mara, kutoa pongezi pale kazi inafanyika vizuri, au kushirikisha changamoto ili kupata suluhisho kwa pamoja. Kwa jumla, kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji mwasiliano mazuri, mpangilio wa kazi na mshikamano wa kila siku. Ili timu ifanikishe malengo yake kwa ufanisi na kwa mshikamano mzuri.

Napendelea chakula chenye latha tamu na kidogo chenye viungo. Kama vile chakula cha kiswahili kilicho na pilipili kidogo, chumvi na viungo vya asili. Latha hii hunipa furaha na kuridhika kila nikikula na hufanya mlo uwe wakipekee zaidi kuliko chakula kisicho na latha. Pili, chakula chenye latha hunitia hamasa ya kula kwa utulivu na kufurahia kila kipande. Mara nyingine napenda pia kujaribu mchanganyika wa latha mpya. Hili, kuangalia jinsi viungo, tofauti vinavyo shirikiana na kuleta uzoefu mpya wa chakula. Kwa jumla, napendelea chakula chenye latha tamu na kidogo kwa sababu hunifanya nifurahi, kuridhika na kupata uzoefu wakipekee wa kula kila siku.

Zawadi nzuri zaidi niliopewa ni kitabu cha motisha na maendeleo binafsi. Nilikipokea kilinifundisha mambo mapya kuhusu jinsi ya kuendelea mbele katika maisha, kushugulikia changamoto na kujiendeleza kielimu na kitaaluma. Pili, zawadi hiyo ilinipa hamasa ya kusoma zaidi kufigiria kwa kina na kupanga malengo yangu. Siku nyingi nakumbuka maneno na mafunzo nilioyapata ndani ya kitabu hicho na yamekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku Kwa ujumla, zawadi bora ni ile inayoongeza maarifa, hutoa motisha na inafanya ujifunze kitu kipya Kwa sababu, sio tu furaha ya siku moja, bali ni uwezekano wa maendeleo ya muda murefu.

Hapana, sijawahi kuenda kwenye tamasha la muziki, lakini ningependa kujaribu siku moja. Tamasha la muziki linaonekana kuwa chanzo kizuri cha burudani, furaha na mshikamano wa kijamii. Kwani, watu wanakusanyika pamoja kushiriki furaha ya muziki wanayoipenda. Pili, tamasha la muziki linatoa fursa ya kufurahia muziki wa moja kwa moja, kuona wasanii wakiimba au kucheza na kupata uzoefu wa kipekee ambao hupatikana kupitia radio au mtandao tu. Pia, linaweza kuwa njia nzuri ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo baada ya wiki ndefu au kazi ya au shule. Kwa jumla, ingawa sijawahi kuhudhuria ningependa kuenda tamasha la muziki kwa sababu linatoa furaha uzoefu wa kipekee na nafasi ya kushirikiana na wengine katika burudani.

Napenda kula inje nyumbani katika mikahawa au vibanda vilivyo, safi na tulivu. Sehemu kama hizi hunifanya nijizikie vizuri na kufurahia chakula bila usumbufu. Napendelea mahali palipo na huduma nzuri, mazingira mazuri na chakula kilicho pikwa kwa usafi na ladha nzuri. Pia napenda kula inje mahali panapotoa chakula cha aina ninayopenda kama mikahawa ya chakula ya kawaida au ya kitamaduni. Kula inje unipa fursa ya kujaribu ladha mpya na kubadilisha mazingira jambo linalo ongeza furaha na uzoefu wakula. Kwa jumla, napenda kula inje nyumbani, mahali palipo safi, salama na penye huduma bora. Kwa sababu, unifanya nijisikie, nimeridhika na kufurahia mlo wangu kikamilifu.

Najikinga kutokana na jua kali kwa kutumia njia mbalimbali za tahadhari. Kwanza, napendelea kuvaa mavazi ya rangi nyepesi na ya mwanga. Pamoja, na kofia yenye upinde ili kulinda uso na shingo. Hii, husaidia kupunguza mwanga wa jua na kulinda ngozi yangu. Pili, huweka krimu ya jua yenye SPF kwenye sehemu zinazoweza kuonyeswa kama vile mikono, uso na shingo. Hii hunisaidia kulinda ngozi dhidi ya mionzi ya UV ambayo inaweza kusababisha kuchomwa au matatizo ya ngozi baadaye. Zaidi ya hayo napendelea kuepuka jua kali zaidi hasa kati ya saa nne asubuhi hadi saa kumi jioni na kutafuta kivuli pale inapowezekana. Kwa jumla, ninajikinga na jua kali kwa mavazi sahihi, krimu ya jua na kuepuka mwanga mkali ili kulinda afya na ngozi yangu.

Napendelea kusimamia, lakini pia ninaona umuhimu wa kusimamiwa vizuri. Napenda kusimamia kwa sababu hunipa fursa ya kuongoza wengine, kupanga kazi, na kuhakikisha malengo yangu yanafanikiwa kwa njia bora. Ninapokuwa msimamizi napata nafasi ya kusikiliza mawazo ya wenzangu, kuwahamasisha, na kuwasaidia kukua katika kazi zao. Hata hivo, ninaamini kuwa kusimamiwa pia ni muhimu, hasa katika hatua za kujifunza. Kusimamiwa hunisaidia kupata mwongozo, maoni na nidhamu inayohitajika ili kuboresha utendaji wangu. Kupitia usimamizi mzuri, mtu hujifunza uwajibikaji na mbinu sahihi za kazi. Kwa jumla, napendelea kusimamia lakini kwa msingi wa ushirikiano na heshima huku nikitambua kuwa kusimamiwa nako ni sehemu muhimu ya kujifunza na kukua kitaaluma.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi inayohusisha kusaidia wengine na kuleta matokeo chanya. Napenda kazi ambayo, si tu inakunufaisha mimi binafsi, bali pia inasaidia timu, wateja au jamii kwa jumla. Kazi kama hii hunipa hisia ya kuridhika na maana, kwani ninaona matokeo ya juhudi zangu yakisaidia wengine au kuboresha hali fulani. Pili, Nina thamini kazi inayohitaji nidhamu, uvumilivu na ubunivu kwa sababu kunisaidia kujifunza kuboresha ujuzi wangu na kukua kitaaluma. Hii, inafanya kazi kuwa changamoto yenye furaha na siyo mzigo tu. Kwa ujumla nathamini kazi ambayo ina matokeo ya chanya inanisaidia kujifunza na kukua na inaleta furaha ya kweli pale ninaposhughulika nayo.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au michango, kwa sababu ni njia nzuri ya kusaidia wengine na kuleta mabadiliko chanya. Katika jamii, michango hii inaweza kuwa ya kifedha, chakula, mavazi au msaada wa aina nyingine pale inapohitajika. Pili, kutoa mchango, unifundisha uvumilivu, huruma na mshikamano wakijamii. Hii, husaidia kujenga jamii yenye mshikamano na kusaidia wale waliokatika hali ngumu. Badala ya kusubiri kila kitu kifanyike kwao pekee. Kwa jumla, kutoa sadaka au michango ni njia ya kusaidia wengine, kujenga mshikamano na kuonyesha huruma na hufanya nipate furaha na kuridhika kisaikolojia pia.

Likizo yangu ya ndoto ni kutembelea duniani na kushuhudia vitu mbalimbali katika nchi na miji tofauti. Ningependa kuanza kwa kutembelea miji maarufu kama Paris, ambako nigefurahiya kuona mnara wa Eiffel, sanaa na utamaduni wa kifaransa. Kisha, ningependa kuenda Venice nikipanda boti katika mifereji yake ya maji na kushuhudia majengo ya kihistoria yenye mvuto wa kipekee. Pia, ningependa kutembelea Sydney kuona jumba la Opera na fukwe zake nzuri. Kisha kuelekea Dubai kushuhudia majengo marefu, teknolojia ya kisasa na maendeleo ya kipekee ya mji huo. Baada ya hapo, ningependa kupumzika katika maeneo ya ufukwe kama Bahamas na Maldives. Nikifurahia maji ya bluu, mchanga mweupe na utulivu wa asili. Kwa ujumla, likizo yangu ya ndoto ni safari ya kujifunza, kufurahia na kuunda kumbukumbu zisisosahaulika. Huku nikikutana na tamaduni tofauti na kuona uzuri wa dunia kwa macho yangu mwenyewe.

Hapana, sihishi mahali nilipo zaliwa. Maisha yamenipeleka kuishi sehemu nyingine kwa sababu mbalimbali kama masomo, kazi au kutafuta fursa bora za maisha. Kuhama mahali ulipozaliwa kunanipa uzoefu mpia na kuna nisaidia kujifunza kuzoea mazingira tofauti. Kuishi sehemu tofauti, kuna nifundisha kubadilika, kujitegemea na kuelewa tamaduni mbalimbali. Niwejifunza kuwasiliana na watu wapia, kufuata mila tofauti na kukubaliana na changamoto za maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Kwa ujumla, ingawa siishi mahali nilipozaliwa, uzoefu huo umenifanya nikue kimaisha, kiakili na kijamii na kunipa mtazamo mpana wa dunia na watu wanao ishindani yake.

Chakula ni nacho kula mara nyingi mchana ni chakula cha kawaida cha kiswahili kama wali, wali na maharagwe, mboga na mara nyingine nyama au samaki kidogo. Napendelea mlo huu kwa sababu ni wakutosheleza, wenye afya na unanisaidia kuwa na nguvu za kufanya kazi mchana mzima. Pili, chakula hiki uniwezesha kushirikiana na familia au wenzangu. Hasa pale tunapokuja pamoja na kula. Jambu linalo ongeza furaha na mshikamano. Mara nyingine napenda pia kubadilisha latha kwa kuongeza viungo au mboga mbalimbali ili mlo uwe wakipekee kila siku. Kwa jumla, chakula cha mchana ni nachokula mara nyingi ni chakula chini afya kinachonipa nguvu na hufanya mlo kuwafuraha na kuridisha hasa wakati unapokula na familia au rafiki zako.

Ndio, napenda kucheza ngoma. Kwa sababu, ni njia nzuri ya kujieleza na kufurahia mziki. Kucheza ngoma, hunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na upunguza msongo wa mawazo baada ya shuguli za kila siku. Pia, ni njia nzuri ya kuunganisha mwili na akili katika hali ya burudani. Pili, kucheza ngoma ni mazoezi mazuri ya mwili. Kwa sababu, hunisaidia kuchoma kalori, kuongeza nguvu na kuboresha mzunguko wa damu. Wakati mwingine napenda kucheza pekee yangu au na marafiki, na hii huongeza mshikamano na furaha zaidi. Kwa jumla, napenda kucheza ngoma kwa sababu inaleta furaha, afya na burudani na hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mtazamo chanya wa maisha.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Kwa sababu, ninjia nzuri ya kufanya mazoezi na pia kufurahia mazingira. Kuendesha baiskeli, hunisidia kuimarisha afya ya mwili, kuongeza nguvu za misuli na kuboresha mzunguko wa damu. Pia, hunifanya nijisikie huru na mwenye utulivu wa mawazo. Pili, baisikeli ninjia rafiki kwa mazingira. Kwa sababu, haitui moshi inaochafua hewa. Ninaputumia, najisikia, nachangia katika kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi wa hewa Pia ninjia ya usafiri inayo okoa gharama, ukilinganisha na magari au pikipiki Kwa ujumla, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu inanijenga kiafya, inanipumzisha kisaikolojia na nirafiki wa mazingira Hivyo, nisehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Ndio, napenda kuogelea. Kwa sababu, ni shughuli inayochanganya burudani na mazoezi ya mwili. Kuogelea, kunanisaidia kupumzika kisaikolojia na kupunguza msongo wa mawazo. Hasa, baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Nikiwa mjini, nahisi utulivu na uhuru. Jambo linalonifanya, ni furahie kila dakika. Pia, kuogelea ni zoezi nzuri kwa afya kwa sababu hufanya kazi misuli ya mwili mzima bila kuumiza viungo, hunisaidia kuongeza nguvu, stamina na kuboresha pumzi. Zaidi ya hayo ni salama kwa watu warika tofauti na linaweza kufanywa kwa kasi inayo mfaa mtu. Kwa ujumla, napenda kuogelea kwa sababu lina nijenga kiafya, hunipa furaha na hunisaidia kudumisha mwili na akili katika hali nzuri. Nishuguli ninayo i furahia na ambayo ningependa kuifanya mara kwa mara.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuongoza na kuathiri kwa njia chanya watu wengi. Uwezo huu unahusisha sii tu kusimamia na kutoa mwongozo bali pia kuhamasisha, kufundisha na kuelimisha wengine ili wafanikishe malengo yao na kupata maendeleo binasi na yakikundi. Pili, ningependa kuwa na uwezo wa ubunifu na kutatua changamoto kwa haraka. Ili, kila tatizo linalo kujitokeza, nikiwepo niwe na njia sahihi ya kukabiliana nalo bila kuathiri wengine. Uwezo huu pia unahosisha kutumia maarifa yangu kukamilifu na kubadilisha changamoto kwa fursa ya kujifunza na kukua. Kwa jumla, ningependa kuwa na uwezo wa kuongoza, kuhamasisha na kutatua changamoto kwa ufanisi. Ili nifanikishe malengo yangu binasi na ya kikundi huku nikichangia maendeleo ya jamii na mazingira yangu kwa ujumla.